Nini kinachokupa motisha kazini? Kuna maswali tofauti yanayokuja kwenye akili ya mtu anaposikia swali kama hili au mkutadha kama huu. Mojawapo ya maswali haya ni, ni mambo gani yanayokupa motisha kazini? Eleza vianzo vya motisha kwa wafanyikazi kazini. Yaani, ni nini hicho huwafanya wafanyi kazi, waweze kufanya kazi kwa morali? Swali zingine ni taja na uweleze mambo ya nayoweza kuongeza motisha kwa wafanyi kazi. Swali ngini ni, kwa nini motisha ni muhimu kwa utendaji wa kazi? Leo, tunajibu tunajibu maswali haya yote kwa majibu haya. Kwanza ni mazingira mazuri ya kazi. Ushirikiano mzuri na na wenzangu hunifanya nifurahie kazi. Wakati mazingira ya kazi ni mazuri, mtu anakuwa na ule uwezo wakufurahia kuenda kufanya kazi au kufanya kazi katika maeneo fulani. Pili ni malengo niliojiekea kujua kuwa kazi ninayofanya inanisaidia kuti kufikia ndoto zangu za badaaye. Unapokuwa na malengo. Unaweza fanya kazi na kazi hiyo kupitia motisha. Unajipata umeweza kupitisha ndoto zako. Tatu ni kupata kipato. Mshahara au faida hunifanya niji nijitie, niji nijisikie kuthaminiwa na kufika usalama wa kifedha. Upande wa kipato, wengi hufanya kazi ili waweze kupata mishahara wa misho wa mwezi kama ni watu wanaofanya kwenye ofisi au kampuni yoyote ile. Kwa mfanyi biyashara anangojea faida Ukitia morali na motisha kwenye kazi yako unapata faida nyingi Alafu kuna nyingine ni kujifunza na kukua kupata ujuzi mpya na uzoefu hunifanya nipende kazi zaidi wengi husema Ukifanya kitu mara kwa mara unajikuta umekua mzuri katika uwanja huo Hio husaidia sana unajikuta umepata umepata umepata uwezo wakujifunza vitu vingi katika uwanja huo wa kazi.